Kwa mtu ambaye ananza kazi, ningependa kumpa ushauri wa kuwa na uvumilivu, kuwa na uwajibikaji na kuwa nabidi. Kwanza kabisa, uvumilivu ni sifa ya msingi kwa mtu yoyote anaye anza kazi. Mara nyingi, mwanzoni mwakazi mambo huwa si raisi. Mtu anaweza kukutana na kazi ngumu mazingira mapia, watu tofauti na matarajio ambayo haya tekelezeki haraka na kwa uraisi. Wakati mungine, unaweze kujisikia kudharulia au kutathaminiwa vya kutosha. Katika hali kama hizi ni muhimu kuwa mvumilivu. Mvumilivu humfundisha mtu kustahimili changamoto kujifunza kutokana na makosa na kutoka tatamaa haraka. Mafanikio hayaji kwa siku moja. Bali huja tratibu kwa mtu anaye jua kushubiri na kuendilea kujifunza. Pili, wajibikaji ninguzo muhimu sana katika safari ya kazi. Mtu anaye anza kazi anapaswa kutambua kuwa kila jukumu analo pewa linadhamani. Hata kama linawonekana dogo kuwajibika kuna maanisha kufanya kazi kwa uaminifu. Kuheshimu muda, kutimiza majukumu kwa wakati na kukubali makosa pale ya napo tokea badala ya kulamu wengine, mtu anae wajibika utafuta suluhisho na kujifunza kutokano na makosa yake. Wajiri na viongozi hupenda watu wanaweza kuwaminiwa. Na uaminifu huo hujengwa kupitia wajibu wa kila siku tatu. Bidi ni injini ya mafanikio kazini. Hakuna mafanikio ya kweli ya siyo ambatana na bidi. Mtu anaye anza kazi ya napaswa kufanya kazi kwa bidi kujituma na kuwa tayari kujifunza zaidi ya kile anachoelezwa. Bidi humsaidiya mtu kuonekana, kukua, kitahaluma na kupata uzoefu muhimu. Wakati mungine, bidi hue inamanisha kufanya kazi hata pale mtu hawonekani na yoyote. Kwa sababu unalewa kuwa unajijenga wewe mwenyewa na mustaka bali wako. Kwa kuhitimisha, ningependa kusema kuwa mtu anaya anza kazi anapaswa kujua kuwa mafanikio hayapatikani kwa bahati. Bali hujengwa kupitia uvumilivu, wajibikaji na bidih. Ukiwa mvumilivu, utaweza kustahimili changamoto. Ukiwa mwajibikaji utajenga waminifu na ukiwa mchapa kazi utafungua milango ya fursa mingi.

Ndiyo, mimi ninapenda kucheza ngoma. Kwanzia ngoma za asili hadi ngoma za kisasa, kila aina ya ngoma ina mvuto wake wa kipekee kwangu. Ngoma za asili hunikumbusha mizizi yetu ya kitamaduni, historia ya jamii zetu na namna ambavyo mababu zetu walitumia ngoma kama njia ya mawasiliano, sherehe na hata tiba ya kiroho. Ninapocheza ngoma hizi mimi hujihisi kuwa nina furaha na kama ninaunganishwa na utambulisho wangu na kujivunia sana urithi wangu wa kiafrika. Kwa upande mwingine, ngoma za kisasa hunipa nafasi ya kuwa mbunifu na huru zaidi. Hapa, sina mipaka na weza kujaribu mitindo tofauti, kuchanganya hatua na kuendana na kihisia. Hisia ni lizo nazo kwa wakati huo. Kucheza ngoma hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kusahau changamoto za maisha na kujaza akili yangu na mawazo chanya. Ni kama tiba ya asili inayo imarisha mwili na akili. Zaidi ya hayo, ngoma hunifundisha nidhamu na kujiamini. Ili kucheza vizuri mtu anahitaji mazoezi uvumilivu na kujiamini mbele ya watu. Kadri unavyo endelea kucheza ndivyo unavyo jifunza kujikubali kuthamini uwezo wako na kuogopa kuonekana na kuanza kutoogopa kuonekana jinsi ulivyo. Hili limenisaidia hata katika maeneo mengi ya maisha kama mawasiliano na mahusiano na watu wengine. Ngoma pia hunipa fursa ya kuungana na watu, iwe ni kwenye sherehe, hafla au mikusanyiko ya kijamii. Kucheza ngoma huleta watu pamoja bila kujali tofauti za furaha inayatokana na kucheza ngoma pia hujenga urafiki, mshikamano na upendo. Mara nyingi, nimejipata ni kicheza na watu ni sio wajua. Lakini mwisho wa siku tunakuwa kama familia moja, tukifurahia muziki na maisha. Kwa kumalizia, napenda kusema kwa mba kucheza ngoma ni sehemu, isiyo tenganishwa na maisha yangu. Ni chanzo cha furaha, afya, utambulisho na mshikamano. Nitaendelea kuipenda ngoma, kuithamini na kuitumia kama njia kujeleza na kueneza furaha kwa wengine.

Kwa upande wangu binafsi, mimi napenda kuandika kwa kompyuta. Kwanza kabisa, kuandika kwa kompyuta hunipa kasi kubwa katika kufanya kazi zangu. Ninapo kuwa na mawazo mengi kichwani, kompyuta huniruhusu kuyaweka yote kwa maandishi kwa haraka bila kuchelewa. Tofauti na kuandika kwa mkono ambako kasi ya mawazo inaweza kuzidi kasi ya mkono. Kompyuta hunisaidia kuhakikisha kuwa hakuna wazo linalo potea njiani. Hii hunifanya nijiskie huru zaidi katika kuandika na kueleza mawazo yangu kikamilifu. Pili kuandika kwa kompyuta hunipa urahisi mkubwa wa kusahihisha makosa ninapokosea neno, sentenzi au hata aya nzima. Sihitaji kufuta ukurasa au kuchafua maandishi yangu. Kukubofia vitufe vichache nawaza kurekebisha makosa yangu kuongeza maneno mapya au kupangilia upya maandishi yangu. Hali hii hunipa ujasiri wa kuandika zaidi kwa sababu najua kuwa makosa si mwisho wa kazi bali ni sehemu ya mchakato wa kujifunza na kujiboresha. Tatu, kuandika kwa kompyuta hunisaidia kupanga kazi zangu kwa mpangilio mzuri. Naweza kugawa maandishi yangu katika vichwa vya habari, aya na hata kutumia rangi au alama tofauti kuonyesha hoja muhimu hii hunifanya niyaone maandishi yangu kwa wazi na kuwa yenye na yakiwa na mvuto na rahisi kusomeka. Pia, hii hunirahisishia kuhifadhi kazi zangu katika mafaili mbalimbali. Hivyo, ninaweza kuzirejea wakati wowote bila usumbufu. Aidha, kompyuta hunipa fursa ya kuhifadhi na kushiriki kazi zangu kwa urahisi. Naweza kutumia maandishi yangu kwa barua pepe, kuyahifadhi, mtandaoni au kuyachapisha inapohitajika. Hii hunisaidia sana hasa ninapo fanya kazi ya kikazi, masomo au hata kuandaa hotuba mbalimbali. Kuandika kwa mkono kwa upande mwingine hunifanya nitegemee sana karatasi ambazo zinaweza kupotea au kuharibika kwa urahisi. Zaidi ya hayo, kuandika kwa kompyuta hunichochea kuwa mbunifu zaidi. Zana mbalimbali za kuhariri maandishi hunisaidia kuboresha lugha, tahajia na mtiririko wa mawazo. Pia ninaweza kufanya utafiti kwa wakati huo huo bila kuwacha kuandika. Jambo linaloongeza ubora wa kazi yangu teknolojia hii hunifanya nijiskie kuwa sehemu ya dunia ya kisasa. Inayodhamini maarifa na ubunifu hata hivyo sipuuzi kabisa umuhimu wa kuandika kwa mkono. Najua kuna njakati ambazo kuandika kwa mkono ni muhimu hasa katika kujifunza misingi au pale kompyuta haipatikani. Lakini kwa maisha yangu ya kila siku mahitaji ya kazi na malengo yangu ya baadae kuandika kwa kompyuta ndiko kunako nifaa zaidi. Mahitimisho napendelea kuandika kwa kompyuta. Kwa sababu hunipa kasi, urahisi, mpangilio na fursa kubwa ya kuboresha kazi yangu. Ni chombo kinacho nisaidia kufikisha mawazo yangu kwa ufanisi na kwa kiwango cha juu zaidi. Kwa kufanya hivo, najiona nikikua kielimu, kitaaluma na kibunifu. Ikiendana na mabadiliko ya teknolojia katika dunia ya leo.

Kwa upande wangu, ninapendelea joto badala ya baridi. Kwanza kabisa joto hunifanya nijiskie huru na mwenye nguvu zaidi. Ninapokuwa katika mazingira yenye joto la wastani, mwili wangu hufanya kazi kwa utulivu, misuli yangu huwa imetulia na akili yangu huwa makini zaidi. Joto hunipa nafasi ya kutekeleza majukumu yangu ya kila siku bila kikwazo. Tufauti na baridi ambayo hunifanya nijisikie mzito, mchovu na wakati mwigine mwenye maumivu ya mwili. Pili, baridi huidhuru afya yangu kwa njia mbali mbali. Ninapokumbana na baridi kali, mara nyingi mimi huadhiriwa na mafua, kikohozi, mumivu ya viungo au matatizo ya kupumua. Hali hii hunifanya nipunguze shuguli zangu na wakati mwingine kulazimika kupumzika zaidi kuliko inavyo. Paswa na nilivyo panga. Kwa upande wangu, baridi si rafiki kwa afya yangu. Bali ni changamoto inayohitaji tahadhari ya ziada. Tatu, joto hunisaidia kudumisha afya na ustawi wangu kwa ujumla. Katika mazingira yenye joto, damu husambaa vizuri mwilini hali inayosaidia kupunguza maumivu na kuongeza nguvu pia, hunirahisishia kufanya mazoezi mepesi. Kutembea au hata kufanya kazi zangu bila kuhisi ugumu au maumivu yanayosababishwa na baridi zaidi ya hayo, joto hunichangamsha kisaikolojia. Mwanga wa jua na hewa ya joto hunipa matumaini, furaha na mtazamo chanya wa maisha. Ninapokuwa katika mazingira ya baridi, mara nyingi mimi uhisi kukosa hamasa, huzuni au msongo wa mawazo. Hili linaonyesha wazi kuwa joto si muhimu tu katika mwili wangu bali pia ni muhimu kwa afya ya akili yangu. Aidha, joto hunifanya niwe na uhuru zaidi wa mavazi na mienendo. Sihitaji kuvaa mavazi mazito au kujifunga sana ili kujikinga na baridi badala yake ninaweza kuvaa kwa urahisi na kijisikia huru kufanya kazi zangu bila usumbufu. Hali hii huniongezea ufanisi na kujiamini katika shughuli zangu za kila siku. Hata hivyo, ninatambua kuwa baridi ina faida zake kwa watu wengine na katika mazingira tofauti. Lakini kwa upande wangu, kutokana a athari zake za kiafya, si hali ya hewa ninayoipendelea. Joto la wastani ndilo linalonifanya niwe katika hali bora ya kiafya, kiakili na kijamii. Kwa hitimisho, napendelea joto badala ya baridi kwa sababu joto hunilinda, kiafya, hunipa nguvu na hunifanya nijisikie vizuri zaidi katika maisha yangu ya kila siku. Baridi kwa upande mwingine, hunidhuru afya yangu na kunifungu, kupunguza ufanisi wangu. Kwa hivyo, kuchagua mazingira yenye joto ni chaguo langu la kiafya, ustawi na ubora wa maisha yangu.

Mimi ninapendelea chakula chenye ladha ya chumvi. Kwanza kabisa, ladha ya chumvi hunipa msisimko wa kipekee ninapokula. Chakula chenye chumvi ya wastani huamsha ladha zote za ulimi wangu na kufanya chakula kuhisi kuwa kamili. Bila chumvi, vyakula mingi huwa na ladha hafifu na hukosa mvuto. Lakini chumvi huleta uwiano mzuri unaofanya chakula kiliwe kwa hamu na furaha. Pili, napenda chakula chenye ladha ya chumvi kwa sababu hnifanya nifurahie aina nyingi za vyakula. Iwe ni wali, viazi, mboga, samaki au nyama. Chumvi huongeza ladha na kufanya kila chakula kiwe na mvuto wake. Ladha ya chumvi huungana vizuri na viungo vingine, na kuifanya sahani iwe na ladha kamili na ya kukumbukwa. Tatu, chakula chenye chumvi hunikumbusha umuhimu wa matumizi sahihi ya viungo katika upishi. Kwangu, chumvi si kiungo cha kuharibu afya, bali ni kiungo cha kuboresha ladha pale kinapotumika kwa kiasi. Ninapopika au kula, mimi huhakikisha kuwa chumvi, iko katika kiwango cha wastani ili kufurahia ladha bila kuathiri afya yangu. Aidha, ladha ya chumvi hunipa hisia ya kuridhika ninapomaliza kula. Chakula kilicho na chumvi ya kutosha hunifanya nijisikie nimeshiba na kuridhika zaidi. Tafauti na chakula kisicho na ladha ambacho, huniacha bila furaha hata baada ya kushiba. Hii hunifanya kuthamini zaidi kila mlo ninaoula. Zaidi ya hayo, chakula chenye ladha ya chumvi kina mchango katika mahusiano ya kijamii. Mara nyingi, tunapokutana na familia au marafiki chakula kinachopikwa kwa chumvi inayofaa huleta furaha na mazungumzo mazuri mezani. Ladha ya chumvi huunganisha watu, huleta tabasamu na huimarisha uhusiano kati ya wanaokula pamoja. Hata hivyo, natambua umuhimu wa kuzingatia afya. Ingawa napenda ladha ya chumvi, ninajitahidi kula kwa kiasi na kuepuka chumvi mingi kupitia kiasi. Hii ni kwa sababu afya ni muhimu kuliko ladha na upendo wangu wa chumvi hauwezi kunifanya nisahau wajibu wa kujitunza. Kwa hitimisho, napenda kula chakula chenye ladha ya chumvi kwa sababu hunipa furaha, hurahisisha kula na huboresha ubora wa mlo wangu. Chumvi ikitumiwa kwa busara, ni kiungo kinachobadilisha chakula cha kawaida kuwa chakula chenye ladha na mvuto.

Kwa upande wangu mimi hula wali mara nyingi mchana. Kwanza kabisa, wali ni chakula kinacho nipa ni shati ya kutosha kuhimili shuguli za mchana. Bada ya asubui, yenye kazi na majukumu mbalimbali, mwili wangu huitaji chakula kinacho shika tumbo na kutoha nguvu kwa muda mrevu. Wali hunipa wawanga unawahitajika na hunisaidia kuendelea kufanya kazi bila kuchoka haraka. Pili, napenda wali kwa sababu ni chakula kinacho kinacho kuwa kitamu na kinacho wawana na vyakula vingine vingi. Ninawaza kula wali na mboga, wali na maharagwe, wali na samaki, wali na nyama au hata wali na pilau au mchuzi wa ainambalimbali. Uwezo huwa kuendana na vyakula tofauti, unifanya nisichoke kula wali kwani kila siku unawaza kuwa na latha mpya kulingana na mchuzi unawo andamana nao. Tatu, wali ni chakula rahisi kupatikana na kuandaliwa. Katika mazingira yetu ya kila siku, wali hupatikana kwa uraisi sokoni na ni rahisi kupikwa hata kwa muda mfupi. Hii unisaidia sana hasa ni napo kuwa na muda mchache wa kupika chakula cha mchana. Lakini bado nataka kula mlo kamili na unaonishutosheleza. Aitha, wali hunifanya nijisikia ni meshiba na kuridhika. Tofauti na vyakula vingine ambavyo vinaweza kukufanya uhisi njaa baada ya muda mfupi. Wali hunipahisia ya kushiba kwa muda mrefu. Hii hunisaidia kuthibiti nja na kuendelea na kazi zangu bila usumbufu. Zaidi ya hayo, wali unamchango mkubwa katika afya angu. Endapo ninaula kwa kiasi na kuandamana na vyakula vingine venyevirutubisho ninapo changanya wali na mboge za majani, protini kama samaki au maragwe ninapata mlo kamili unawosaidia mwili wangu kufanya kazi vizuri. Hata hivyo, ninatambua umuimu wa kula chakula na kula kwa uyiano. Ingawa wali ni chakula ninacho kipenda na kula mara nyingi mchana ninajitahidi kuwepuka kula kupita kiasi na kuhakikisha ninachanganya na vyakula vingine ili kudumisha afya njema. Kwa hitimisho, wali ni chakula cha mchana ninacho kipenda na ninacho kula mara nyingi kwa sababu hunipa nguvu, ushibisha na huendana na chakula na vyakula tofauti tofauti vingi. Ni chakula kinacho nisaidia kuendelea na shuguli za mchana kwa bidi na umakini. Kwangu, wali si chakula tuo bali ni chanzo cha nguvu na uthabiti katika maisha yangu ya kila siku.

Kwa upande wangu, ndiyo ninapenda kwenda pwani. Kwanza kabisa ninapopata nafasi ya kuenda pwani ninafurahia upepo wa bahari unaopuliza nyuso zangu na sauti ya mawimbi yanayogongana pwani. Hali hii ni asili inayofanya nipumzike kisaikolojia. Baada ya wiki nzima ya masomo au shughuli nyingi, pwani inakua sehemu ya kutulia ambapo naweza kusahau wasiwasi na kuchukua pumzi ya utulivu. Hii ni muhimu sana kwa afya ya akili kwani kufikiria kwa utulivu kunanisaidia kuondroa msongo na kuchukua maamuzi bora katika maisha yangu ya kila siku. Aidha, kuenda pwani kuna nisaidia kuwa na mwili wenye afya. Kufanya mazoezi kama kuogelea, kutembea kando ya pwani au kucheza michezo ya maji kunachangia kuongeza nguvu za misuli na kuboresha mfumo wa moyo na mishipa. Hali hii hunisaidia sana kujiendeleza kimwili na kiafya pia. Hali ya jua pia inasaidia kupata vitamini D ambayo ni muhimu kwa mifupa yenye nguvu na mfumo wa kinga unaofanya kazi vizuri. Kwa hivyo ni sehemu ambayo inaweza kuboresha afya yangu kwa njia ya furaha na burudani aidha pwani ni mahali pazuri pa kujifunza mambo mapya na kuendeleza ubunifu. Kwa mfano, wakati nikipitia mchanga au kuangalia mawingu ya navyobadilika, mimi hujikuta nikifikiria suluhisho la changamoto mbalimbali za maisha au hata mawazo ya kazi zangu. Ni mahali ambapo akili yangu inapata uhuru wa kufikiri bila vizuizi na mara nyingi mawazo bora huzaliwa wakati nipo pwani. Aidha, pwani ni sehemu ya kufurahia maisha kwa kijamii. Ninapo kuenda na familia au marafiki, tunapata nafasi ya kuimarisha uhusiano wetu. Kutembea pamoja kando ya pwani kucheza michezo ya maji au hata kuzungumza chini ya kivuli cha mti kando ya pwani kunaleta furaha isiyo na kifani na kunasaidia kudumisha urafiki na upendo wa familia. Ni wakati wa pamoja ambao hauwezi kulinganishwa na shughuli nyingine zozote. Hatimaye kuenda pwani kunanisaidia kupata utulivu wa kiroho. Sauti ya mawimbi, harufu ya chumvi ya bahari, na uzuri wa mandhari hufanya nijisikie karibu na asili na kunipa shukrani kwa maisha. Hii ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwani kunanisaidia kujenga mtazamo chanya, kukubaliana na changamoto na kushukuru kila siku kwa neema zetu zangu. Kumalizia, pwani siyo tu mahali ninapoenda? Kuenda ili kujiburudisha bali ni sehemu nyenye manufaa mingi kwa mwili akili moyo na roho pia inanipa furaha afya utulivu na mwanga wa mawazo mapya. Ndiyo maana kila ninapopata nafasi ninaipenda sana na mimi huenda pwani ili kubarizi.

Mimi hutumia njia mbalimbali, kujilinda kutokana na vitisho vya mitandao kwanza, mojawapo ya njia ninazojilinda ni kuthibitisha utambulisho wa mtandao. Hii inamanisha kuwa napendelea kutumia nywila za kipekee, zenye nguvu na kufanya mabadiliko ya nywila mara kwa mara. Pia, ninatumia uthibitisho wa hatua mbili, two-factor authentication. Kwa akaunti zangu muhimu, jambo linaloongeza kinga zaidi dhidi ya wizi wa data zangu. Kwa kufanya hivi, hata kama mtu atapata nywila zangu, hataweza kufikia akaunti zangu bila ruhusa ya ziada. Pili, napendelea kuwa makini na mawasiliano yasiyo ya kawaida. Napitia barua pepe, ujumbe wa whatsapp na mitandao mingine kwa umakini mkubwa. Si rahisi kuamini kila kiungo au faili inayotumwa kwangu. Badala yake, napima kila kitu ili kuhakikisha hakina hatari. Hii inanisaidia sana kuepuka utapeli na virusi vinavyoweza kuathiri kompyuta au simu yangu. Tatu, elimisha taarifa zako binafsi mtandaoni ni jambo lingine muhimu. Kwa mfano, napendelea kutumia namba yangu ya simu, nywila au taarifa zangu kwenye tovuti zisizo salama. Napenda kueka mipangilio ya faragha kwenye mtandao ya kijamii na kuhakikisha kuwa taarifa ya zangu binafsi haziwafikii watu wasiofaa. Nne, kujua taarifa sahihi ni kinga kubwa. Kwa kuwa mtandao umejaa habari zisizo sahihi na za uongo napendelea kuthibitisha kila taarifa ninayopokea kutoka kwenye vianzo vya kuaminika kama ni ukweli kabla ya kuamini au kushiriki. Hii inanisaidia kuepuka ushawishi hasi na hila za mtandao zinazoweza kuharibu uhusiano au heshima yangu. Pia napendelea kutumia programu salama na antivirus ambazo zinanisaidia kuzuia virusi, programu hasidi na mashambulizi yanayoweza kutokea bila kutarajia. Programu hizi zinafanya kazi kama kinga, kipiga alarm kabla ya tatizo kutokea, zaidi ya yote mimi hupendelea kuwa makini mtandaoni. Sina tabia ya kushiriki maelezo ya kibinafsi bila kufikiria na nashauri pia wenzangu wa familia kufanya vivyo hivyo. Kwa mfano, sipendi kubonyeza viungo vinavyoweza kuwa hatari au kushiriki pita ambazo zinaweza kuathiri hadhi yangu.

Kuanzia mradi mpya, si hatua ya kitaalamu tu, bali pia ni hatua ya kibinafsi, inayohitaji mpangilio nidhamu na uthabiti. Kwanza kabisa, ninapopata mradi mpya, hatua yangu ya kwanza ni kuelewa malengo ya mradi. Hii linamaanisha kusomo kwa makini maelezo ya mradi, kujua lengo kuu, na kuelewa matokeo yanayotarajiwa. Kwa kufanya hivi, ninaweka msingi dhabiti wa mradi na kuhakikisha kuwa kila hatua nitakayo chukua inalingana na malengo yaliowekwa. Bila kuelewa malengo, kazi inaweza kutokeza mkanganyiko na kupoteza muda nguvu na rasilimali. Hatua ya pili ni kupanga na kuunda ratiba ya kazi. Ninatengeneza mpango unaojumuisha hatua ndogondogo zinazohitajika kufanikisha mradi. Kwa mfano, ninaweka tarehe ya kuanza na kumaliza kila kipengele na kugawa majukumu kwa wale wanaoshiriki kama kuna team. Kupanga vizuri kuna saidia kuondoa vurugu, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kuwa kila kipengele cha mradi kina kamilika kwa wakati unaofaa. Hatua ya tatu ni kuchambua raslimali zinazohitajika. Kila mradi una mahitaji yake, iwe ni kifedha, zana, maarifa au watu. Kwa hivyo, napima raslimali zangu na kuhakikisha kuwa, nina kila kitu kinachohitajika kabla ya kwanza. Hii inahakikisha kuwa mradi haujachanganywa na upungufu wa vifaa au taarifa muhimu. Jambo linoloweza kuchelewesha maandeleo. Ninaangalia pia changamoto zinazoweza kujitokeza. Kwa kuwa kila mradi una hatari zake, mimi hujaribu kuzipima mapema na kuandaa mbinu za kukabiliana nazo. Kwa mfano, kama kuna ba, kuna uwezekona ya uwepo wa hatari ya kuchelewa kwa nyenzo napanga mbadala. Ikiwa kuna changamoto ya timu, napanga mkutano wa awali ili kuondoa wasiwasi na kuhakikisha kila mtu anafahamu jukumu lake. Kujiandaa kwa changamoto kunanipa utulivu na udhabiti wa kufanya kazi bila hofu. Hatua nyingine muhimu, ni kuanza hatua kwa hatua. Badala ya kujaribu kufanya kila kitu kwa wakati mmoja, napendelea kuanza na kipengele kimoja, kukikamilisha, kisha kuendelea na kingine. Njia hii inasaidia kuthibiti mradi kwa urahisi, kupunguza makosa na kuongeza ufanisi. Pia inafanya mradi kuonekana kuwa si mzito, bali unafuatika hatua kwa hatua. Mara moja, kapo kuwa nimeanza mradi, mimi huhakiki na kutathimini kila hatua ninayopiga. Napenda kuchunguza kila kipengele nilicho kikamilisha na kuhakikisha kuwa kinakidhi viwango vilivyowekwa na kufanya marekebisho pale inapohitajika. Hii husqidia kuhakikisha mradi unaendelea kwa ubora unaotakiwa na unafanikishwa bila kupoteza nguvu au muda. Hatimaye, kuanza mradi mpya ni fursa ya kujifunza na kukua. Kila mraadi una changamoto zake, lakini pia unatoa fursa ya kuboresha ujuzi, kufanya maamuzi bora na kujenga mtazamo wa udhabiti. Kwa kuwa ninajiweka tayari kwa kila mradi mpya. Nalenga kufanikisha mradi huo na kujenga uwezo wangu binafsi na taaluma yangu kwa ujumla.

Aina ya vitabu ninavyopenda kusoma ni vitabu vya kihistoria. Moja wapo ya mambo ninayopenda kuhusu vitabu ya kihistoria ni uwezo wake wakuniletea maisha ya dhamani mbele ya macho yangu. Nikisoma kuhusu enzi za kifalme vita vikubwa au maendeleo ya kisayansi katika karne zilizopita. Ninahisi kama nipo pale pale. Nikiishi na wahusikana wa historia hiyo. Ni kama kuwa sehemu ya matukio ambayo ya meunda dunia yetu. Ni hisia ya ajabu kuona jinsi maisha ya livyo kuwa tofauti. Changamoto zilivyo kuwa ngumu. Na bado watu wakajitahidi kufanikisha malengo yao zaidi ya hayo vitabu vya kihistoria hunifundisha mafunzo ya maisha na maadili. Kutoka kwa viongozi walio tangulia wanajeshi au watu wakawaida walio pitia changamoto kubwa. Ninaona mifano ya ujasiri, udhabiti, heshima na hekima hii inanisaidia kuunda mtazamo wangu binafsi na kuniacha nikijua kwamba changamoto yoyote ya sasa inaweza kushughulikia kwa busara na udhabiti. Kama ilivyo kuwa kwa wale walio tutangulia. Kusoma vitabu vya kihistoria pia kuna nifanya nijue misingi ya jamii zetu na dunia kwa jumla. Kwa mfano kusoma kuhusu historia ya Afrika kuna nifundisha kuhusu utamaduni mapambano ya ukoloni na juhudi za kujenga taifa. Kusoma kuhusu historia ya mataifa mengine kuna nifundisha kuwa dunia ni changamano na matukio ya dhamani yameunda jinsi tunavyo ishi leo. Hii inanifundisha pia kuheshimu tamaduni tofauti na kukuwa na mtazamo mpana zaidi wa dunia. Haitha vitabu ya kihistoria vinahusu matukio makubwa na pia din i tamaduni na maisha ya kila siku ya watu ya zamani. Nikisoma vitabu hivi, mimi huona jinsi chakula, mavazi, mila na hata michezo ya watu ya dhamani ilivyo kuwa hii hunifanya nione historia ikiwa hai zaidi na inachangia mimi kupenda utamaduni wa jamii yetu. Pia kusoma vitabu ya kihistoria kuna nisaidia kukuza fikra zangu na ujuzi wa kimsingi. Ninajifunza kutafakari matukio kufanya ulinganifu kati ya wakati wa sasa na wazamani. Na hata kuelewa sababu ya matokeo fulani wakati huo. Hii inachangia situ maarifa yangu bali pia uwezo yangu wa kufanya maamuzi makini. Katika maisha yangu binafsi na maisha yangu ya ka.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya jinsi ya kutangamana vyema na wateja wa kazi. Hiyo, katika dunia ya kazi, uhusiano mzuri na wateja ni msingi wa mafanikio ya kampuni yote. Wateja ni moyo wa biashara na jinsi tunavyo wahudumia huamua sifa za kampuni na ukuaji wake. Hivyo basi, kuwa na ujuzi wa kutangamana vyema na wateja si tu kwa faida yangu binafsi, bali ni faida kwa shirika lote. Kwanza kabisa, napenda kupata mafunzo ya kuwasikiliza wateja kwa makini. Kusikiliza si tu kumruhusu mteja kueleza mahitaji yake, bali pia kuelewa hisia na matarajio yake. Mafunzo haya yatasaidia kuboreshe uwezo wangu wa kutambua tatizo la mteja haraka na kutoa suluhisho sahihi. Kwa mfano, nikiwa na ujuzi wa kusikiliza kwa makini, nitaweza kujua mara moja iwapo mteja anafadhaika kwa huduma au anafurahia bidhaa au kuchukua hatua inayofaa. Pili, ninapenda mafunzo ya kuwasiliano kwa uwazi na kwa heshima. Kujua maneno sahihi ya kutumia, lugha ya mwili na mtindo ya mawasiliano ni jambo muhimu sana. Mafunzo ya aina hii yatanisaidia kueleza huduma au bidhaa kwa ufasaha. Kutoa taarifa sahihi na kuondoa mkanganyiko unaoweza kutokea. Pia, kunanifundisha jinsi ya kuzungumza kwa heshima na hata wakati mteje yupo mkali au amefadhaika. Hatua nyingine muhimu ni kusimamia changamoto na malalamiko ya wateja kwa busara. Wateja wanapo kwa na tatizo au malalamiko ni kawaida kwa baadhi ya wafanya kazi kushindwa kushugulikia kwa utulivu. Mafunzo ya jinsi ya kuthibiti hali kama hizi kwa busara na kwa ufanisi yataniwazesha kutatua matatizo bila kuongezeka kwa hasira au kutoelewano. Kupitia mafunzo haya nitaweza kubadilisha changamoto kuwa fursa ya kuimarisha uhusiano na wateja.